Napendelea sana kuandika kwa kompyuta, kwa sababu nikiandika kwa kompyuta, ninachokiandika, kinaweza kuhifadhika kwa muda mrefu zaidi, ukilinganisha nikiandika kwa mkono, nikiandika kwa mkono, manake nakuwa naandika kwenye karatasi, karatasi inaweza kuharibika kwa maji, inaweza kuharibika kwa moto, lakini nikiandika kwenye kompyuta, basi nilichokiandika, kinaweza kuhifadhika, na pia naweza nikawatumia watu wengine kwa ajili yakunipa mawazo yao.

Uzoefu wakazi ulionifundisha zaidi ni kuzoeana na watu, kujua watu wanatabia gani, kujua binadamu, wanaenda kwenye mienendo gani, wakiwa kwenye nyakati tofauti tofauti za maisha yao si kwa sababu kazini kwangu nadili na wateja, ndiyo maana kujua watu wanaenda aje kwenye nyakati zao tofauti tofauti, wana uzoefu ambao kazi yangu umenifundisha sana.

Michakato ya kazi naiboresha kwa kuongeza nguvu mpya kazini. Kama kuna mtu mpya anahitajika, basi tunaweza kutafuta mwajiriwa mpya, tukamuajiri, tukaongeza nguvu. Hapo tunakua tumeboresha mchakato ya kazi. Lakini pia kuimarisha vifaa vya kufanyia kazi vya kazini, kuhakikisha watu wanawahi kufika kazini na wanapata vifungua kinywa, maji yanakuwepo ya kunywa ili kupunguza uchovu, tunapokuwa kazini. Basi michakato yetu ya kazi inakuwa inaenda vizuri.

Madukani napenda kuenda siku za jumapili kwa sababu jumapili nakuwa nimepumzika nyumbani baada ya kutoka kanisani, basi napitia kwenye maduka naweza kununua mahitaji ya wiki nzima au ya mwezi mzima. Sipendi kwenda dukani kila siku kwa hiyo jumapili nikitoka kanisani ndio siku ambayo napita madukani kununua vitu vinavyohitajika nyumbani kwa ajili ya wiki nzima ya matumizi.

Kukamilisha kazi kwa wakati natenga muda wa kuifanya kazi husika, nataka nijue kwanza kazi hii ina niitaji nini na nini, ili ninapokaa kuanza kuifanya, basi vitu vyote vinavyo niitaji niwe navyo karibu. Sio nikae, halafu nigundue, kuumbe kuna makaratasi ni meachambali. Hapo nakuwa nasumbuka na pia muda unakuwa unaenda. Lakini kazi nikijua ina nihitaji kufanya ndani ya wiki moja. Basi nakusanya vipengele vyote vina vohitajika kukamilisha kazi hiyo. Na nakaa chini kwa siku maalum na tenga masaa, manne kwa ajili ya kuanza kufanya kazi hiyo na kuimaliza. Hata ikiisha njiani, nitaendelea nayo tena siku nyingine. Hila kabla ya wiki nahakikisha nimeimaliza.

Ili kujitunza nafanya mazoezi, nafanya mazoezi ili mwili wangu usiwe mchovu kila wakati, nahakikisha nakula chakula kizuri, chenye virutubisho vyote, ambavyo binadamu anavihitaji, nahakikisha mahali ninapolala ni pasafi, na nyumba ninayoishi pia ni safi, najifanyia usafi wa mwili kwa siku mara mbili, napiga mswaki asubuhi napiga mswaki na jioni, naoga asubui, naoga na jioni, lakini pia mavazi yangu ninayovaa navaa mavazi ambayo ni masafi, kwa hiyo pia naenda kuangalia afya yangu ya mwili kila baada ya miezi mitatu. Kujua kama nina kinyemeleo chochote cha ugonjwa au niko salama. Hivyo ndivyo ambavyo najitunza.

Likizo nayo tamani kuipata ni likizo ambayo ningeweza kuenda Zanzibar kwa sababu Zanzibar kuna fukwe nzuri sana za bahari lakini pia chakula kinachopatikana Zanzibar ni chakula kizuri sana waZanzibari wanapika vyakula ambavyo vina nivutia sana. Ningependa kuenda huko na mpenzi wangu na ningeenda huko ningetamani sana nikaogelee baharini lakini pia nieze kuenda kwenye vivutio mbalimbali vya baharini nikaone samaki ambao sijawai kuwaona nikaone kobe ambao wanaishi baharini ningeweza kuenda huko ningependa kutembea zaidi ili nione vitu vipya zaidi sio kupumzika sana.

Juisi ya matunda nayoipendelea napendelea sana parachichi likiwa limechanganywa na passion. Kwa sababu parachichi ndiyo tunda langu pendwa. Basi nikipata parachichi ambalo limechanganywa na ma Passion nakuwa napata furaha sana. Naona kama vile napata kitu kinachoniburudisha moyo wangu vizuri kabisa. Kwa hiyo napenda passion na parachichi. Ikiwekwa nanasi na parachichi pia inakuwa ni nzuri.

Vitu vya thamani ninavyovihifadhi, vyote navihifadhi kwenye benki. Siwezi kuvihifadhi nyumbani kwa sababu ya usalama wangu na usalama wa vitu vyenyewe. Kwa hiyo, kama fedha zangu, zote naziweka benki. Kama vipande vyangu vya dhahabu, vyote naviweka benki. Siwezi kukaa navyo nyumbani kwa sababu ya usalama.

Mara nyingi nakuwa natumia Wi-Fi kwa sababu Wi-Fi inakuwa ina nguvu zaidi kuliko data yangu ya simu lakini pia inanisaidia kutunza charge yangu ya simu. Nikitumia Wi-Fi basi simu yangu inaweza ikakaa na chaji muda mrefu zaidi ukilinganisha na nikitumia data yangu ya kawaida, chaji yangu inakua inaenda kwa kasi, kwa hiyo sipati muda mrefu wa kuitumia simu yangu.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwahimiza tuwe wawazi, kila mtu awe muwazi na mwenzie, lakini pia cha msingi ni uaminifu. Kama timu tukishaaminiana, maanake ushirikiano wetu unakuwa ni mzuri zaidi. Kwa hiyo, tunatakiwa tuaminiane kwanza, sisi wenyewe, lakini pia tuwaamini viongozi wetu, hapo ndivyo tunaweza kushirikiana. Na tukiaminiana, basi tunaweza tukasaidiana na kazi zikaenda vizuri zaidi. Kuliko kufanya kazi, pale ambapo tutakuwa hatuaminiani.

Siku yangu ya kuzaliwa napenda kuisherehekea pamoja na familia yangu na kuwa nyumbani kama siku hiyo sitaenda kazini basi najumuika na familia yangu yote kwa ujumla. Mama yangu mzazi, ndugu zangu wa karibu na familia yangu tunaweza kula keki kwa pamoja na kuweza kumshukuru mungu kwa kuniongezea umri wa kuishi hapa duniani.

Mara nyingi nasikiliza sana muziki wa injili, kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda sana kusali. Kwa hiyo, mara nyingi ninaposikiliza muziki, unakuwa ni muziki wa kumwabudu Mungu, au wa kumsifu Mungu. Kwa hiyo, sina nyimbo nyingine ninazosikiliza, zaidi ya nyimbo za injili. Yaani kusikiliza nyimbo za injili, zinanifurahisha sana moyo wangu, na pia najisikia kama namwabudu Muumba wangu, Yesu Kristo.

Mazoezi yangu napenda kuyafanya asubuhi, pale ninapoamka, na kuwa bado akili yangu haijachoka, na mwili wangu haujakutana na kitu chochote, naanza kuanza kufanya mazoezi. Nikimaliza kufanya mazoezi muda huo, basi nakuwa mchangamfu, nikiweka ratiba ya kufanya mazoezi jioni mara nyingi, huwa napishana nayo kwa sababu najikuta nimechoka, sina tena hari ya kuenda kufanya mazoezi. Lakini nikiamka naanzana na mazoezi na yananifanya nashinda mtu mchangamfu siku nzima.

Mafanikio nilioyapata kazini ni kueza kukua kia kili. Nimeweza kukua kiakili, kulinganisha na mda ambao nimeingia kazini. Nimekutana na changamoto nyingi sana, za namna ya kuhusiana na watu tofauti tofauti, wenye tabia tofauti tofauti, ambazo kwangu zimekuwa kama chachu ya mimi kukua kiakili na pia sasa hivi naweza kukumbana na changamoto nyingi na kuzitatua. Lakini nimeyapata mafanikio binafsi, mafanikio ya kifedha, mafanikio ya kueza kujenga nyumbani kwangu na kueza kununuwa gari langu na kutembelea. Yote haya nimeyapata kutoka kazini kwangu.

Napendelea sana kukaa mahali pakimya, nikikaa mahali pakimya, basi hata akili yangu inaeza kufanya kazi vizuri, naeza kufikiria vitu vyangu kwa upole na kwa utulivu, naweza kupata majibu ambayo nilikuwa nayatafuta kwa muda mrefu, lakini ukikaa sahemu yenye kelele utashindwa kuwa mtulivu na utashindwa kuwaza vitu vyako. Kwa hiyo, ata mazingira yangu nayoishi napenda yawe makimya. Sipendi kabisa kelele.

Udhaifu wangu kazini naushugulikia kwa kujifunza. Nataka nijue wapi ambapo nimeonyesha udhaifu huo na nini na nini naweza kufanya ili mara nyingine niweze kuwa mtu mwenye nguvu katika hilo eneo. Lakini pia naomba msaada kwa watu ambao na hisi wako vizuri semu ambayo mimi naonyesha udaifu wakiweza kunisaidia basi na chukua yale maoni yao walionisaidia kama chachu ya mimi kuweza kufanikiwa.

Napenda sana kuvaa tisheti kwasababu tisheti zinakuwa ni nyepesi, lakini pia nakuwa sipati joto mara nyingi. Ingawa nikivaa mashati naonekana nadhifu zaidi, lakini napendelea tisheti kwasababu ya urahisi wa kuzivaa na kuzinyoosha haraka haraka na kuendelea na mambo yangu mengine. Shati itanichukua muda mrefu, mpaka kulipigia pasi linyooke, ndipo nilivae, lakini tisheti naipigia tu pasi haraka haraka navaa na kuendelea na ratiba zingine.

Ndio ni ngependa kurudi ujana, yapo makosa mengi nilio ya fanya nikiwa kijana kwa sababu nilikuwa tu sijui baadhi ya vitu. Lakini hivi sasa navijua kwa hivyo nikipata nafasi ya kurudi ujana, nitayakamilisha makosa yale na kuwa mtu bora zaidi kuliko nilipo hapa leo. Nipo hapa leo kwa sababu ya ujana nilio upitia.

Kinachonifanya ni furahi sana ni kuona nimeyakamilisha malengo yangu niliyojiwekea mwenyewe. Kama nimejiwekea malengo ya wiki hii niweze kufanya kitu fulani basi nikikifanya kitu hicho ndani ya hiyo wiki, nitakuwa naskia furaha na kujiona kama mtu wa muhimu sana. Hicho ndicho kitu kinachonifanya ni furahi. Lakini pia kuona watu wangu wa karibu wana afia njema na wanaendelea vizuri kwenye maisha yao ya kila siku inanifanya na furahi zaidi pia.

Zana za digit ninazozitumia sana sana natumia simu yangu ya mkononi. Simu yangu ya mkononi ndiyo zana ambayo naitumia mara nyingi sana na nakuwa nayo karibia kila wakati. Isipokuwa tu mda ambayo naenda kulala. Lakini pia natumia sana kompyuta. Kompyuta yangu naitumia sana kazini nikirudi nyumbani pia naweza kuendelea na kazi zangu mbili tatu. Lakini pia television. Television ni zana digit ambayo naitumia ni kirudi nyumbani naangalia burudani au naangalia mpira na marafiki basi nafurahi.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuiweza kazi yangu vizuri zaidi ya ninavyoiweza sasa. Sa hivi naijua, lakini nataka niijue kwa undani zaidi. Ili niweze kuingia ndani, kwenye masoko zaidi, kufikia watu wengi zaidi. Ili niweze kuisaidia jamii ambayo inakutana na changamoto. Mimi binafsi niliojikita kuitatua. Huo ndio uwezo ambao natamani kuwa nao.

Kinacho nipa motisha kazini ni yale malengo niliojiekea mi mwenyewe. Yani malengo yangu niki yatazama, basi yana nifanya niwe na hari ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kwa nguvu ili niweze kuyafikia. Nikiya fikia malengo yangu najiona ni mtu ambaye nina faida kubwa sana kwenye jamii na naweza pia kusaidia wengine. Lakini pia familia yangu ni watu ambao nikiwaangalia wana nipa hari ya kuweza kufanya kazi kwa bidii. Ili nisikate tamaa kwa sababu wapo wengi wanaonitegemea na bila mimi wanaweza wasiendeshe maisha yao kwa hiyo ni kiwangalia napata hari na motisha ya kufanya kazi yangu kwa nguvu zaidi hata mara kumi ya vile ambavyo naweza kufanya kawaida.

Muziki ninaoupenda mimi, napenda sana muziki wa kwaya. Yaani muziki wa injiri kwa sababu ni muziki ambao unaweza kunifanya nimwabudu mungu wangu huku nikiendelea na kazi yangu. Mwimbaji ninayempenda, nampenda sana Izraeli mbonye. Izraeli mbonye nyimbo zake zinanibariki sana nikiziskiliza. Naskiliza muziki wakati wote, mchana, asubuhi wakati nafanya mazoezi, nikiwa kazini kwangu pia naweka muziki kwa mbali, najisikia vizuri sana pale ninaposikia nyimbo za kumwabudu mungu. Zinaendelea na mimi naendelea na kazi zangu.

Maktabani naenda mara chache sana. Kwa mwezi, naweza nikaenda maktabani mara moja, nikachukua vitabu vipya, au nikarudisha vile ambavyo tayari nilikuwanavyo nimeshamaliza kuvisoma. Kwa hiyo kila mwezi, natenga siku moja, ya kwenda makitabani kuchukua vitabu vingine kwa ajili ya kuendelea kusoma na kuendelea kupata elimu ili niweze kukua kifikra.

Ndiyo, nanunua vitu kutumia simu. Siko sehemu nyingi sana kwenye simu ambazo wanauza vitu na mimi huwa sipendi sana mara nyingi kwenda madukani kwa hiyo natumia tu simu yangu naagiza vitu ninavyovihitaji na wananilete mpaka nyumbani kwangu. Basi nakuwa nimeokoa mda wa mimi mwenye kuenda madukani kutafuta hivo vitu husika. Na nikivipata, vinakuwa kwenye ubora wa hali ya juu. Sijapata changamoto yoyote ya kuibiwa pesa yangu au kuletewa bidhaa ambayo sikuitaka kwa hiyo naendelea kutumia huduma ya kununua vitu kwa simu.